Mimi hupenda hesabu kwa sababu ni muhimu katika maisha yangu. Katika maisha yetu ya kila siku, hesabu inatumika katika nyanja nyingi sana. Kila kitu kinachofana, kinaonekana kuhusika na hesabu. Kuanzia ununuzi wa bidhaa, dukani hadi kupanga bajeti zetu za kila mwezi. Tuchukue mfano wa kufanya ununuzi. Unapo shuka dukani, lazima ujue bei ya vitu unavyoenda kununua uhesabu jumla ya gharama. Hapa ndipo hesabu inapoingilia. Hesabu inahusika katika kupanga na usimamiaji wa fedha zetu tunahitaji hesabu ili kufahamu jinsi ya kuokoa na kuekeza. Kujua jinsi ya kuelewa ripoti za fedha, kufanya maamuzi, kuhusu ununuzi na kupanga bajeti. Ni ujuzi muhimu ambao unategemea sana uwezo wetu wa kufanya hesabu. Kwa hivyo, hesabu inatupatia uwezo wa kudhibiti maisha yetu ya kifedha kwa ufasihi. Hesabu inashiriki katika sayansi ya teknolojia wanasayansi wanahitaji hesabu ili kufanya tafiti zao na kuunda mbinu mpya katika ulimwengu wa teknolojia. Hesabu ina niingiza katika kila kitu kuanzia programu za kompyuta hadi uhandisi wa vifaa. Hapa hesabu inakuwa msingi ya uvumbuzi na maendeleo bila hesabu hatungeweza kufikiria maendeleo haya makubwa ni muhimu pia kutambua kwamba watu wengi tunaweza kukutana na changamoto tofauti kwa hesabu. Watu wengi wanapenda na wanafaulu katika masomo ya hesabu. Wakati wengi wanaweza kuhisi hofu au wasiwasi ni kawaida kuhisi kukandamizwa au hitisabi. Lakini lazima tukumbuke kuwa kama vile ujuzi mwingi mwingine wowote tunaweza kuboresha na kujifunza.

Mimi hupenda keki ya chokoleti. Keki ya chokoleti ni moja wapo ya keki ambazo napenda sana. Harufu yake ni ya chokoleti inapoungana na cream ya icing. Inanifanya niwe na furaha. Keki ya chokoleti ina uwezo wa kuungana na hisia zetu za furaha na kutufanya tuwe na wakati mzuri. Ni rahisi kuelewa kwa nini keki hii inatumiwa kwenye matukio mbalimbali ya kusherekea. Keki si chokoleti pekee. Kuna pia keki ya vannila zinapopendwa na wengi. Keki hii ni rahisi lakini ni ladha safi na nzuri ninapoiandaa huwa naweza kuongeza matunda kama vile strawberry au kiwi na kuwa na dessert ya kushangaza. Keki hizi zinaweza pia kuwa poza zuri kwa ajili ya wageni. Na zinawapa watu fursa ya kufurahia mchanganyiko wa ladha. Keki za matunda kama vile keki ya nanasi au keki ya karoti pia zina nafasi kubwa katika moyo wangu. Kila moja ina ladha tofauti na hutoa mchanganyiko wa afya na tamu. Mkindi hawa haya ya keki yanaongeza ladha ya kipekee ni kwa wale wanaopenda ladha za asili zaidi. Keki ya karoti kwa mfano inatoa mchanganyiko mzuri wa viungo na inabeba historia nyingi.

Baada ya siku ndefu ya kazi au masomo, jioni ni wakati ya kujitenga na shughuli za mchana. Kila ninapofika nyumbani, ninapenda kutenga muda kidogo kwa kujipumzisha na kufurahia kimia. Hapa ndipo ninapo jipa nafasi ya kupumua na kurekebisha mawazo yangu. Ni napokaa kimia kwa dakika chache na hisi mfadhaiko na uchovu vina viondoka. Utaratibu wangu wa jioni hujumuisha chakula. Kila jioni ninapendelea kuandaa mlo wa afya. Hiki nikipindi kinachonipa fursa ya kujiangalia na kusafisha mawazo yangu kuhusu kile ninachokula. Nina vamia jikoni na kuhakikisha kwamba ninapika mlo wenye virutubisho na ladha. Wakati mwingine nikisha andaa chakula changu huwa nasikia furaha nilipo nayo nafsi yangu. Pia ni fursa nzuri ya kujifunza mbinu mpya za kupika na kujaribu viungo tofauti. Baada chakula huwa nakutana na familia au marafiki. Tunapokutana huwa tunajadili mambo ya siku na kusherehekea mafanikio ya kila mmoja. Nadhani mazungumzo haya yanaweza kuwa ya dhamani sana katika kujenga uhusiano. Wakati wa mazungumzo haya, tunajenga urafiki na kuelewa zaidi ambayo ni muhimu kwa ustawi wa kihisia. Pia huwa napenda kutumia muda wangu wa jioni kwa kuji husisha na shughuli za kiutamaduni au za kujifunza. Mara nyingi, ninajitahidi kusoma kitabu au kuchukua kozi mtandaoni. Kusoma kuna nipea fursa ya kupanua upeo wangu na kupata maarifa mapya. Ninapokuwa na hadithi, ninazozisoma, najisikia kama niko katika ulimwengu mwingine. Ni njia nzuri ya kujitenga na akili na tibu cha siku na huboresha uwelewa wangu wa mambo mbali mbali. Nikiwa na wakati wa jioni huwa nahakikisha kuwa na kuwa na muda kufanya mazoezi. Hii inaweza kuwa kutembea kukimbia au hata kufanya mazoezi rahisi ya nyumbani. Mazoezi yanachangia katika kuwa na afya njema na ni njia nzuri ya kujisikia vizuri. Kuendelea na mazoezi huzima mvuto na huzidisha uzalishaji wa homoni wa furaha jambo ambalo linaboresha hali yangu ya kiakili.

Napenda kutumia muda wangu wa kupumzika kwa kushiriki katika michezo au mazoezi. Mazoezi ni njia bora kuondoa mvuutano na kuimarisha afya. Sababu ya kufanya mazoezi ni kwamba husaidia kutoa maoni za furaha. Ambazo kufanya vitu kuonekana vyema ata baada ya siku ngumu. Mara nyingi nikipata muda huwa nasafiri au kutembea kwenye mazingira ya hasili. Hii inanifanya nisihisi uchovu mbali na hisi mabadiliko chanya katika mwili wangu. Kadhalika napenda kuingiza muda wa kusoma vitabu au kuangalia filamu. Huo ni wakati wa kujijenga na mawazo ya kila siku na kuingia kwenye ulimwengu wa hadithi na ubunifu. Kusoma vitabu au kuangalia filamu na hadithi nzuri, kunanipa nafasi ya kusafisha akili yangu na kujijenga kiakili. Ninapojiskia kufanikiwa katika hadithi hizo nahisi kwamba nimeweza kupata furaha na amani. Kuoumzika si kitu kuhusu kujijenga na shughuli ni muhimu pia kuchukua muda kujiunga na familia na mrafiki. Kila mara ninapofanya hivyo nahisi kama mzigo umepungua. Kukutana na watu wa karibu kunanisaidia kubadilisha mawazo. Kushiriki hisia na kujiweka saao. Tunaposhiriki katika mazungumzo hupunguza msongo wa mawazo na kupata ufafanuzi wa kile kinachoendelea. Kwa upande mwingine, napenda kujiandaa kuandaa chakula kizuri. Chakula si tu chanzo cha nishati. Mbali pia ni njia bora ya kujijenga kiakili. Ninapojitengenezea mlo wa afya nahisi raha inayo nitambulisha nifhamu na kujitumza. Hili lilaniwezesha kuvunja mzunguko wa msongo wa mawazo na kuchukua ladha mpya muhimu pia kufakari na kuweka malengo wakati wa kupumzika huwa nahakikisha ninakuwa na muda wa kutafakari kuhusu sikuwe yangu hiki ni kipindi cha kuandika mawazo yangu katika daftari nikiandika najifunza kuhusu mambo ambayo yanakera yale yenye furaha na najitahidi kueka malengo yangu ya siku zijazo kutafakati kunaweza kusaidia katika kubotesha mwelekeo wangu na kunipa nguvu zaidi ya kusonga mbele.

Mimi hutumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu unatoa urahisi. Mara nyingi mtu anapoingia kwenye simu au kompyuta yake kwa kutumia alama ya kidole. Inachukua sekunde chache tu. Hii inatoa mchakato wa kuingia haraka kuliko kutumia nenosiri au vikuu ngumu. Wakati tunapenda usalama, hatutaki pia kupoteza muda wetu. Mfumo wa usalamu wa vidole unahusu. Kukamilisha kazi kwa urahisi lakini wakati uo huo muhimu kutambua changamoto zinazohusiana na mfumo huu mmoja ya maswala makuu ni kuhusu usalama wa data ingawa mfumo wa vidole unatoa kinga. Kuna hatari kwamba vidole vyetu vinaweza kuibiwa au kutumika vibaya. Kwa mfano, vidole vya mtu mwingine vinaweza kuingia. Kuiga alama zetu kupitia teknolojia ya hali ya juu. Hii linaweza kupelekea wizi na taarifa za kibinafsi aitha kuna maswala ya faragha. Tunapojiunga na mifumo mbalimbali wanayotumia vidole vyetu kama njia ya usalama inakuwa vigumu kujua ni vipi taarifa zetu zinatumika au kuhifadhiwa. Huenda tukawa na wasiwasi kuhusu kampuni zinazo kusanya taarifa za vidole kwetu na jinsi wanavyoitumia hapa ndipo inavyoonekana kwamba ni muhimu kufahamu sera za faradha za kampuni hizo kabla ya kutumia huduma zao mfumo wa usalama wa vidole umekuwa na mabadiliko mengi katika siku za hivi karibuni teknolojia ya vidole imekuwa na uwezo wa kuboresha kwa kutumia picha za kipekee na hata mfumo wa scanning wa 3D. Hii inatoa kiwango cha juu zaidi cha usalamu. Katika baadhi ya vifaa imekuwa na uwezo wa kutambua vidole vyetu licha ya kuwa na uchafu au maji. Hii inasaidia sana katika maisha yetu ya kila siku ambapo hatuwezi kuepuka hali hizo ingawa mfumo huu wa usalama una faida nyingi ni muhimu kuweka sawa njia zetu za usalama ni vyema pia kuwa na njia nyingine mbadala kama nenosiri, kama kinga ya zaidi. Hii inaweza kutusaidia kuhakikisha kuwa tuna kinga bora zaidi katika kulinda taarifa zetu.

Kunyoa ndevu kuna faida nyingi. Kwa mfano ni rahisi kudumisha mwonekano wa kawaida. Pia inaweza kwa kivutio kwa wanawake hasa katika jamii nyingi ambapo mwonekano safi umekubalika kuwa wa kupendwa. Hata hivyo ni muhimu kukumbuka kuwa si kila mtu anayeweza kuwa na ngozi iliyosawa kwa kunyoa. Watu wengine wanaweza kuwa na ngozi nyeti na kuadhiriwa na mchakato wa kunyoa na hapo ndipo inapoleta changamoto. Miongoni mwa wanaume wengi, ndevu zimekua umaarufu mkubwa katika miaka hizi karibuni. Kuvaa ndevu kunaweza kuwa na maana ya mtindo, nguvu na hata utambulisho wa kipekee. Watu wengi wanapochagua kuvaa ndevu kama njia ya kujieleza au kuonyesha utu au katika jamii, ndevu mara nyingi huratibuwa na sifa za uzito hekima na hujenga picha mwanaume mwenye nguvu. Kuvaa ndevu kuna faida nyingi pia, kwanza inatoa uwezo wa kuonyesha mtindo binafsi. Kuna aina za ndevu mbalimbali na kila mmoja anaweza kuchagua kuweka mwonekano ambao unamfaa. Pia ndevu zinatoa nafasi ya kujifunika uso hata katika hali baridi au za mvua. Kwa watu wengi, ndevu ni alama ya utamaduni na historia. Na zinabeba maadili ya ukoo fulani. Kusimama kati ya mwelekeo na kunyoa au kuvaa ndevu. Muhimu kukumbuka kwamba kila mtu anaubunifu wake. Wengi wanaweza kuhisi kutoweza kumudu ndevu za muda mrefu kutokana na kazi zao au mazingira wanayoishi. Watu hawa wanaweza kuchagua kunyoa ili kuendelea na maonekano wa kitaalamu. Ni muhimu kukumbuka kwamba chaguo la mtu lina paswa kuheshimiwa na hakuna njia sahihi au mbaya kujiviga aitha katika jamii zetu ambazo zinazo jitahidi kuelewa na kubadilika ni muhimu kuwa na nafasi ya ku jadili utamaduni wa kunyoa au kuvaa ndevu kuwa na mazungumzo ya wazi kunaweza kusaidia katika kuondoa dhana potovu na kuimarisha hesabu heshima kati ya watu wenye mitazamo tofauti kwa hivyo bila kujali chaguo letu ni muhimu kuweza kuheshimu wengine na mawaitha ambayo wanatoa kupitia kunyoa au kuvaa ndevu kulingana na mionekano yao.

Kutembea kunachangia katika kuimarisha moyo, kuongeza mtiririko wa damu na kupunguza hadhari za magonjwa kama kisukari na shinikizo la damu. Utafiti zinazo onyesha kuwa watu wanao tembea mara kwa mara wana afya bora na wanajiskia wakiwemo nguvu zaidi katika maisha yao ya kila siku kutembea kwa mguu kunaweza kuwa nchia mzuri ya kufurahia mazingira yetu. Wakati ninapokuwa nikitembea, ninapata nafasi ya kugundua mandari ya asili, kusikiliza sauti za ndege na kuona uzuri wa mimea na maua. Kadhalika, kutembea kunanipa fursa ya kujiondoa katika shuguli za siku. Kuna nifanya niwe na wakati wa kujitafakari. Huu ni wakati wa kustafisha akili zangu na kujiweka katika hali ya utulivu. Haitha, kutembea si tu shuguli ya mwili, bali pia inakuza. Mitandao ya kijamii, mara nyingi ninapokua nikitembea na weza kukutana na watu wapya au kuungana na majirani wangu. Hii inajenga mahusiano mazuri na kuimarisha uhusiano. Wakati ya kutembea kuna nafasi ya kujadili mambo, kuchangia mawazo na hata kusaidiana. Hii inatoa uhusiano wa karibu na jamii. Mbali na hayo, kutembea ni njia bora kupunguza mihemko wa stress. Katika maisha ya kisasa, tunakabiliwa na changamoto nyingi zinazoeza kutufanya tujisikie wasiwasi. Kutembea hutoa nafasi ya kupumua na kujisikia huru. Ingawa unaweza kukumbuka matatizo au changamoto unazo kabiliana nazo huwa safi na mchakato wa kutembea husaidia kuboresha hali yako ya akili. Na mara nyingi baada ya kutembea nahisi ni mwepesi zaidi.

Moja wa shughuli zangu ninazopenda kufanya wakati wa mvua ni kusoma vitabu. Siku za mvua huleta hisia za utulivu na zenye amani. Ninapojikuta nyumbani napenda kuchukua kitabu kizuri na kukitumbukiza katika hadithi. Kusoma ni njia nzuri ya kukimbia kutoka kwenye ukweli wa kila siku. Vitabu vina nipatia nafasi ya kugundua ulimwengu. Kujifunza kutoka kwa wahusika tofauti na kupanua maarifa yangu. Mvua huwa linatoa fursa nzuri ya kujiunga na familia katika siku za mvua huwa tunakutana katika maeneo ya pamoja kama vile sebule. Hapa tunapenda kucheza. Michezo ya mezani kama vile karata, chess au ata kuandaa mashindano ya kufikiria. Hizi ni nyakati za furaha ambapo, kila mmoja anashiriki kuna leta kicheko na mazungumzo ya kusisimua. Huu ni wakati mzuri ya kujenga uhusiano wa kifamilia na kuimarisha upendo wetu. Siku za mvua ni fursa nzuri ya kupika. Mara nyingi, hua na hamu ya kupika vyakula vya moto kama supu au shoba. Wakati mvua inapoanza kunyesha. Huleta hamu ya kujijenga na baridi ya unyevu. Wakati wa kupika najifunza pia kujaribu mapishi mapya na kushiriki matokeo na familia yangu hili linaweza kuleta furaha na tarifa za kujivunia. Ninapogundua mapishi mapya inanipa hisia nzuri na mtizamo chanya juu ya hali ya hewa. Vile vile siku za mvua huweza kuwa wakati mzuri wa kujihusisha na sanaa ya fundi ninapenda kuchora na kuandika. Hizi ni shuguli ambazo zinanipa nafasi ya kuachilia mawazo yangu na kujielewa. Wakati mvua najaribu kuchora picha za mandhari ya mvua au kuandika shairi kuhusu hali hiyo. Hii inanionyesha kuwa mvua haimaanishi tu unyevu bali pia inabeba uzuri wa asili. Siku za mvua sio tu kuhusu kukaa nyumbani. Mara nyingi napenda kutembea katika mvua nikizunguka kwenye mtaa wa karibu. Hii inatoa hamu ya kubadilisha mazingira na kuhisi mvua ikinyesha. Hatari ya mvua inapokwisha hewa huwa safi na kusafishwa kwa kweli. Ni wakati wa kujitafakari na kujisikia huru. Huu ni wakati wa kunyonya asili ya kuona uzuri wa maisha. Itimisho ingawa mvua inaweza kuonekana kuwa kizuizi kwa mipango yetu kuna mambo mengi ya kufurahisha tunaweza kufanya. Siku za mvua ni nafasi ya kujijenga na shughuli za kawaida na kujikumbusha umuhimu wa kua na wakati wa kupumzika na kufurahia maisha. Ninawashauri kila mmoja wenu kuchukua fursa ya siku ya mvua na kufanya mambo unayopenda.

Mimi hupenda kucheza michezo mbali mbali kama mpira wa miguu, kikapu au riadha. Kucheza si tu kunanipa fursa ya kuwa na mazoezi ya mwili bali pia kuna nipa furaha na uhuru. Katika kila mchezo, najifunza kujituma kushirikiana na wenzangu na unyenyekevu. Kwa hakika michezo inafundisha maadili mazuri ambayo nitaweza kuyatumia katika maisha yangu ya kila siku kupitia michezo pia ninapata nafasi ya kujenga uhusiano mzuri na watu wapya tunapocheza katika timu tunakutana na wtu kutoka sehemu tofauti na kuwa na mazungumzo ya kujijenga. Ushirikiano huu unaleta umoja na inatuwezesha kushinda changa moto pamoja. Huu ni umuhimu wa kuungana na unakumbusha dhamani ya urafiki. Kuna wapenzi wengi wa michezo ambao wanapenda kutazama michezo na hii inaweza ku uzwa mbali. Kutamani mchezo kunatoa fursa ya kujiboresha kama mashabiki na kuhusika katika matukio makubwa. Wakati wa mashindano makubwa kama kombe la dunia au olimpiki huwaa na furaha kubwa kuungana na watu wengi kusherehekea ushindi wa timu zetu. Tunapokutana na marafiki au familia kuangalia mchezo. Inakuwa ni wakati mzuri waku badilisha mawazo na kujenga umoja aitha, kutazama mchezo kunaweza kutoa maarifa na uelewa. Wakati mchezo unapofanya jambo kubwa au, golikipa anapofanya kumaliza chakavu nathani tunajifunza njia mpya ya kufikiria na kutenda. Hii inaweza kutekelezwa katika biashara na maisha ambapo tunahitaji kutenga kwa uwazi na ujasiri. Mipango kutoka kwa wachezagi maarufu inaweza kuonyeshwa umuhimu wa kujituma zaidi. Ni muhimu kutambua kwamba mchezo haina maana tu ya ushindi na kushindwa. Kuna mafunzo makubwa katika kutafuta ushindi. Tunajifunza ku kubali kushindwa na kuelewa kuwa ni sehemu ya mzuka wa mchezo. Tunajifunza kujifunza kutokana na makosa na kuendelea mbele bila kukata tama. Hiki ni kipengele ambacho muhimu katika maisha yetu ya kila siku. Kuna umuhimu wa afya na mazoezi yanayotokana na michezo. Kucheza michezo ni si tu inaleta furaha bali ni inaboresha afya zetu na ustadi wa mwili. Kupitia mazoezi, tunapunguza hatari ya magonjwa kama vile kisukari na magonjwa ya moyo. Hii ni njia nzuri ya kudumisha uzito unaofaa kuwa na nguvu katika maisha yetu ya kila siku. Napenda kuhimiza kila moja wetu kuzingatia upendeleo wetu kati ya michezo au kutazama michezo. Urahia katika kutazama au kuyatumia haya yote kuimarisha afya zetu. Mahusiano yetu na furaha zetu. Michezo inafungulia milango ya nyingi na lazima tuichukue kwa umuhimu wake.

Mji ambao nigependa kutembelea duniani ni Paris. Inajulikana kama jiji la muangaza. Ni marufu kwa vifutio vya kama Elfell Towers na inamiziam kadha. Nikiwa na shauku ya masa na historia ngependa kutembelea sehemu hizo. Moja ya makumbusho makubwa zaidi duniani nakuona kazi za sanaa marufu kama monalisa na vyakula vya zamani. Kuwa karibu na kazi za wazani waku na kujifunza kuhusu historia sanaa ya ufaransa. Kutanifanya nijisikie nikiwa na furaha. Utamaduni wa Paris unaji tokeza kwa njia mbalimbali. Nijiji ambalo lina utamaduni wa chai na kahawa. Nigependa kuketi katika moja ya kashfa marufu za Paris na kujaribu mkahawa yao. Ni wakati wa kufurahia ladha mbalimbali na pia kufahamu mazungumzo na wenyeji mji hu unatoa fursa ya kujifunza lugha ya kifaransa na ningependa kujifunza maneno machache ya kifaransa ili niweze kuungana na watu zaidi haida Paris ni mji wa mitindo inajulikana kwa ubunifu wake na wavazi ya kisasa. Ingependa kutembea kwenye mita ya yake na kuona duka za mitindo marufu. Mitindo za Paris ingekua na ushawishi mkubwa duniani na kutembelea mji huu kutanipa mtazamo mpya kuhusu mbinu za uhalisi wa mishoni au ubunifu wa mavazi Paris inatoa makumbusho mbalimbali kama sanaa ya barabara na hafla za kitamaduni ningependa kuhudhuria matokeo ya musiki kama tamasha za sana ambazo ufanyika kwenye mtaa mbalimbali ya jiji. Hii itakua fursa ya kujifunza zaidi kuhusu tamaduni tofauti na kukutana na wanamuziki na wanasanaa kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Moja amba ya mambo yanayovutia kuhusu Paris ni mandari yake asili. Mji hu unakumbukwa pia na mbuga ya bustani nzuri kama Jardine Des Ningependa kutembea kwenye bustani hizi kufurahia hewa safi na kupumzika chini ya miti. Hii itakua fursa mzuri ya kutafakari na kusherekea uzuri wa asili. Paris siyo tu mji wa vifutio vikubwa bali pia ni jiji ambalo ilatoa fursa nyingi za kujifunza kufurahia na kuungana na watu mgano na utamaduni wake ufanya iwe marudio ya kipeke. Ingawa kuna miji mingi nzuri duniani Paris inabaki kuwa miongoni mwa mahali ninayo tamani kutembea mara moja katika maisha yangu.

Vyanzo vyangu vikuu vya kupata habari ni kama tuvuti kama mwananchi habari leo na The Citizen hutoa habari za kuaminika kuhusu siyasa uchumi jamii na michezo. Napenda kutembea tuvuti hizi kwa sababu zinatoa habari za kina na uchambuzi wa maswala ya nayo tukabili kila siku. Pia sipuuzi vyombo vya habari vya kima taifa. Mashirika kama vile BBC Swahili, Vowaz Swahili na Afrika hutoa mtazamo mpya zaidi wa matukio ya dunia. Hii inanisaidia kuelewa jinsi matukio ya kima taifa ya navyo athiri nchi yetu na kanda yetu. Kwa kusoma habari kutoka vianzo mbalimbali naweza kupata picha kamili ya mambo yanayoendelea ulimwenguni. Mitandao ya kijamii pia inajukumu muhimu katika kupata habari ingawa inatumia kwa tahadhari. Bajukua kama Twitter na Facebook ya naweza kuwa viyanzo vya habari za haraka. Lakini pia ni muhimu kuwa muangalifu kuhusu uzahihi wa habari hizi. Ninahakikisha ninafuatana tu akaunti za habari za kuaminika na nina zichunguza marambili kabla ya kuzishiriki na wengine kwa urahisi zaidi natumia programu za habari kwenye simu yangu programu hizi hunichukua habari kutoka vianzo vingi na huziwasilisha kwa njia iliyopangwa. Hii inanisaidia kupata habari muhimu kwa haraka na kwa urahisi bila kulazimika kutembea tuvuti nyingi tofauti. Ni muhimu kuwa muangalifu kuhusu habari bandia Bandia. Kabla ya kuamini au kushiriki habari yoyote inahakikisha kuwa inatoka kwa chanzo cha kuaminika. Ninatumia tovuti na kuangalia kweli. Na nina zi chunguza marambili kabla ya maarifa zangu na familia kabla ya kuaminia. Kwa kumalizia una vianzo vingi vya habari mtandaoni. Na ni muhimu kuchagua vianzo vya kuaminika na kuwa muangalifu kuhusu habari bandia. Kwa kutumia tovuti za habari za taifa na kimataifa. Mitandao ya kijamii kwa tahadharia na programu ya habari inaweza kukua na habari na taarifa sahihi kuhusu ulimwengu unaonizingira.

Hatua ya kwanza ni kuainisha malengo ambayo unataka kuyafatilia. Muhimu kuhakikisha malengo haya ni maalumu na yanaweza kufanyika kulingana na muda unaofa. Baada ya kuainisha malengo, hatuwa nyingine ni kuandika malengo hayo. Utafiti umeonyesha kuwa kuandika malengo huongeza uwezekano wa kuyafikia. Ninaandika malengo yangu kwenye daftari au programu ya kidigitali ambayo naweza kuipata rahisi. Hii inaniwezesha kuwa na kumbukumbu ya malengo na kunikumbusha kila wakati intensia katika kufikia malengo yangu. Hatua inayofuata ni kuunda mpango wa hatua ili kufikia malengo yangu. Najichanganya na kuchambua kazi ambayo nina hitaji kufanya ili kufikia lengo lango. Kwa mfano, ikiwa lengo lango ni kukamilisha mradi mpango wangu unaweza kujumwisha hatua kama vile kufanya utafiti, kuandika ripoti na kukutana na wenzangu kwa ajili ya majadiliano, hii inaniwezesha kuwa na muongozo wa nini cha kufanya kila siku au kila wiki ili kuwa na maendeleo, ni muhimu kujitathminia wakati wa kipindi changu cha. Kutekeleza malengo, kila mwisho wa mwezi, ninajitazama na kujipima ni kiasi gani nimefanikiwa. Ninapofanya tathmini hii, ninajua ni wapi nilikosea na ni wapi nilifanya vizuri. Ikiwa kuna maeneo ambayo sikufikia malengo yangu, ninachambua sababu ya kufanya marekebisho kwenye mpango wangu kwa mwezi ujao. Hii inanionyesha ujuzi na kunifanya niwe na uwezo mzuri wa kupanga.

Luga ambao ningependa kujifunza ni kispanyola. Ni luga inazungunza na hatu wengi duniani. Ikiwa ni luga ya pili kwa wingi baada ya kingereza. Kiispanyola kinatumika kwenye inchi nyingi kama vile u Spania, Mexico na nchi za Amerika ya Kusini. Kujifunza lugha kunanipa nafasi ya kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti na kuelewa mtindo wao wa maisha. Kuna faida nyingi za kujifunza kispanyola. Kwanza itasaidia katika kukuza uimu wa fursa zangu za ajira. Wakati huu wa ajiri wanatafuta watu wenye ujuzi wa lugha mbali mbali. Kujifunza kispanyola kuna ni wangezea uwezo wa kupata ajira katika maineo kama utali, biashara na ilimu. Hii fursa ni nzuri ya kupata kazi. Mitazamo tofauti ya maisha ya watu ni jambo moja ambalo na penda kujifunza. Kwa kujifunza luga hii, nitapata nafasi ya kuingia kwenye ulimwengu wa muziki, filamu na fasihi ya luga hiyo. Mekua nikipenda kazi za waandishi na kispanyola kama Gabriel Garcia na ni ndoto yangu kuwa na uwezo wa kusoma kazi zao katika luga yao ya asili. Hii itaniwezesha kuelewa zaidi uzito wa ujumbe wa kazi hiyo. Kujifunza kispanyola kunaweza kufanya kufanywa kwa njia nyingi. Nina mpango wa kutumia programu za kujifunza luga kama duolingo. Pia napenda kujiunga na madarasa ya ndani au mtandaoni ambapo naweza kujifunza kwa ushirikiano na watu wengine kila wakati ninapokuwa na nafasi napenda oia kuangalia sinema na kuboresha uelevu wangu wa lugha hiyo.

Mimi hupendelea ladha tamu kwa chakula chakula kama vile matunda, biskuti na dessert mbalimbali huja na ladha tamu inayovutia ninapo zungumzia ladha tamu, nakumbuka matunda kama mapera, maembe na ndizi ambayo yanatumika katika vitatunzi. Mtu anayependa ladha hii mara nyingi, anapenda kuburudika na vitafunwa ambavyo ni tamu ambavyo vinaweza kutoa ni shati ya haraka. Kuna ladha ya chumvi, viakula kama samaki, nyama na mboga zenye chumvi vina umuhimu mkubwa katika lishe yetu ya kila siku. Ladha hii huwa na mvuto mkubwa hasa unapokuwa unashiriki chakula na marafiki au familia. Chakula chunye ladha ya chumvi kinaweza kutufanya tuwe na hamu ya kula na kujihisi afya njema. Ladha ya pili ni moja ya ladha inayopendwa na watu. Vyakula vya moto vinavyo tumia viungu kama vile pilipili, tangawizi na kitungu ni maarufu katika tamaduni nyingi. Kwa upande wangu, napenda vyakula vya pilipili kwa sababu vinaongeza ladha na ari katika chakula. Inanifanya nipate uzoefu wa kipekee wa ladha na mara nyingi hunikumbusha baadhi ya vyakula vya nyumbani. Kuna ladha ya chachu ambayo huwa na vyakula kama limao, kuwaju, maziwa ya mtindi. Ladha hii inaweza kutoa hisia ya unywaji katika vyakula na vinaweza kutumika kuleta uboreshaji wa ladha. Mara nyingi ninapenda kutumia limau katika saladi au juisi ili kuongeza ladha. Upande wa afya, nimuhimu kuelewa jinsi ladha tofauti zinavyo weza kuadhiri mwili wetu. Chakula chenye ladha tamu kinaweza kuwa na sukari nyingi ambayo inapaswa kutumika kiasi. Chakula chenye ladha ya pilipili kinatoa faida ya kiafya, lakini pia watu wengine wanaweza kuwa na unyeti hivyo ni vyema kutafakari kuhusu sifa za chakula tunazo kula.

Napenda kukutana na marafiki zangu kwa ajili ya kwenda kula pamoja, kula chakula cha pamoja ni njia mojawapo nzuri ya kuungana. Tunaposhiriki chakula tunakuwa na nafasi ya kuzungumza, kucheka na kushiriki hadithi zetu. Wakati wa chakula, tunaweza kujaribu vya kula vya aina mbalimbali. Kuzungumzia ladha na kusheherekea matukio maalumu hii inanifanya nijihisi karibu na marafiki zangu na nifursa nzuri ya kujijenga kama kikundi. Sherehe na hafla za kijamii ni njia nyingine tunaopenda kufanya pamoja. Maranyingi tunapanga kusanyiko ya sherehe matembezi au hata matukio mingine ya burudani. Katika hafla hii tunasheherekea na kufurahia wakati wa furaha pamoja. Ni wakati wa kucheka na kuunda kumbu kumbu za, da, garama nafuu ambazo zina tudumu kwa muda mrefu. Tunapenda kufanya shughuli za nje kwenda kwenye kambi kupanda milima au hata kutembea katika mbuga za asili njia nzuri ya kujenga na marafiki. Hapa tunapata fursa ya kugundua mazingira mapya kupanga safari na hata kubadiliana na changamoto pamoja. Ni katika safiri hizi ambapo tunapata hisia za umoja na mshikamano. Kwa wale wanaopenda mchezo, kucheza mchezo ni fursa mzuri ya kufurahia wakati tunapocheza soka, ku, mpira au kikapu au hata kujiunga kwenye mazoezi ya pamoja. Tunajenga umoja na afya. Michezo si tu inahusisha ushindani bali pia ni njia kujenga heshima na ushirikiano wakati tunaposhinda au kushindwa. Tunajifunza wengi kuhusu uvumilivu na kufanya kazi pamoja. Ningependa pia kuzungumzia umuhimu wakutengeneza muda wa kufarijiana pamoja. Mara nyingi sipendi kujihisi pekee. Unapokuwa na marafiki ni rahisi kuzungumzia kuhusu changamoto zetu kufuria ma, kufurahia mafanikio yetu na kusaidiana katika shida. Marafiki wana uwezo kutuchochea kufikia malengo yetu na kutufanya tujihisi kuwa na dhamani. Ni muhimu kuelewa kwamba urafiki siyo kuhusu kufanya mambo maalum pekee. Ni kuhusu kujenga uhusiano wa kweli kuunda uhenda tusiwe na mipango ya kimbukakati lakini wakati tu wakukaa pamoja na kuzungumza inajenga umoja na kuimarisha urafiki wetu.

Mimi hutumia simu kununua vitu kwa sababu kwa kutumia app za ununuzi au tovuti za kibiashara. Tunaweza kuangalia bidhaa tofauti maramoja. Hii inatuwezesha kuji ifadhi muda na nguvu. Kwani hatu hitaji kuondoka nyumbani kwa sababu tunaweza kununua kwa urahisi kutoka sehemu yo yote. Hiyo ni fursa nzuri ya kufanya ununuzi wakati wowote tunapoji hitaji. Ununuzi wa simu unaturuhusu kufikia baadhi ya ofa na punguzo ambayo hayawezi kupatikana katika maduka ya kawaida. Maranyingi, maduka ya nao uza mtandaoni kutowa ofa maalumu ambazo niza kupendeza. Na hii inaweza kufanya tuwe na nafasi ya kupata bidhaa kwa bei nafuu. Hali hii inahitaji tu kuwa makini na kusoma masharti ya ofa hizo. Kupitia ununuzi wa simu, tunaweza kusoma maoni na tathimini za wateja wengine. Hii ni muhimu sana kwa sababu inatupa mtazamo wa bidhaa usika na inatufanya tuwe na uwakika zaidi kuhusu kile tunachonunua kabla ya kufanya uwamuzi. Wakati mwingine ni bora kujua hatua za wengine kabla ya kuwekeza fedha zetu katika bidhaa fulani. Ingawa kuna faida nyingi ni muhimu pia kutambua changamoto zinazo usiana na ununuzi wa simu. Kwanza atari za udanganyifu na wizi wa taarifa binafsi ni jambo linalotia wa siwasi. Kuna tovuti nyingi zisizoza kuaminika ambazo zinaweza tufanya tupoteze fedha zetu au kuathiri nunuzi wetu. Hivyo ni muhimu kuha kikisha kuwa, tunatumia maduka ya mtandaoni ya nayo julikana na ya kuaminika. Unatatizo la kujizuia, maranyingi urahisi wa ununuzi mtandaoni unaweza kutufanya tupoteze mwelekeo wa bajeti zetu. Kuweka mipango bora ya kibajeti ni muhimu ili kuepuka umatumizi ya siyo ya lazima na kujikuta. Ukiingia katika dini kwa sababu ya ununuzi usio wa lazima ningependa kusema kwamba ununuzi wa vitu kutumia simu ni njianzuri ya kuleta urahisi katika maisha yetu hata hivyo kujitayarisha kuwa na maarifa sahihi ni muhimu. Paswa kuwa makini na jinsi tunavyo wema na kuhakikisha kuwa tunafanya maamuzi sahihi. Kabla ya kununua vitu kutumia mitandao ya simu.

Mimi huvaa saa kwa sababu kusimamia muda katika jamii zetu za kisasa. Muda ni rasimali muhimu. Kila mtu anajua kuwa kufika mahali kwa wakati ni muhimu katika mazingira ya kazi na maisha kila siku. Saa inatupa uwezo wa kuangalia muda, kupanga shughuli zetu na kuhakikisha tunatumia muda wetu vyema. Ikiwa ni katika kazi, mikutano au shughuli za kijamii, saa inatufanya tuwe na nidhamu katika matumizi yetu ya muda. Kuna umuhimu wa saa kama kipambo, watu ambao huvaa saa wangeweza kusema kuwa, saa ni zaidi ya kifaa cha kupima muda. Zipo shirikia na katika kujieleza na kubeba ustaarabu. Kuna aina nyingi za saa kutoka zile za mitindo ya kisasa hadi zile za jadi ambazo zinaweza kuonyesha ladha ya mtu. Wakati mwengine, saa nzuri yenye muundo wa kipekee inaweza kuwa alama ya hali na mafanikio. Saa inaweza kuwa na maana ya kihisia. Watu wengi hupewa saa kama zawadi katika matukio maalumu kama harusi sherehe za siku za kuzaliwa au hata kama ishara ya urafiki. Saa hizi zinapofikiwa kwa muda mrefu huwa na kumbukumbu ya kipekee na zinaweza kufanya tukumbuke watu muhimu katika maisha yetu. Hakika, saa inaweza kuwa na maana zaidi ya moja. Licha ya faida nyingi, kuna watu ambao wanaweza kusema kuwa hawavai saa. Sababu hizi zinawezakuwa tofauti lakini mojawapo ni wingi wa teknolojia ya kisasa. Kwa mfano, simu za mkononi zinaweza kutumika. Kuangalia muda na watu wanaweza kuona kuwa si lazima kuvaa saa. Hii inaweza kuwa kweli kwa watu wengi lakini muhimu kumbuka kuwa kila kitu kina faida na hasara zake. Kuna wale wanaweza kuhisi kuwa kuvaa saa ni kigezo cha shinikizo la jamii. Katika jamii fulani, kuna dhana kuwa mtu anayevaa saa anapaswa kuwa katika kiwango fulani cha maisha. Hii inaweza kuwafanya watu wengi wajisikie kuto na mke katika mtindo wa maisha. Sio tu kifaa cha kupima muda. Ni sehemu ya utamaduni wetu wa maisha ya kila siku. Unapovaa saa unawapa watu ujumbe wa nidhamu umakini na muda na hata hathi. Hivyo, ipo dhana ya kuwa saa ni alama ya msingi katika maisha yetu.

Mara nyingi siku yangu huanza na kikombe cha kahawa. Ninapoamka huwa nakunywa kikombe kimoja cha kahawa. Moja ya mambo ya kwanza ninafanya ni kuandaa kahawa. Ninapenda kutumia kahawa ya ubora na huwa na utaratibu wa kuipika kwa msisimko. Ni rahisi kwangu. Ninatumia mashine ya kahawa ambayo inawezesha kufanywa kwa urahisi. Kahawa unavyoanza kupika na harufu yake hujaa katika nyumba yangu inanifanya nijisikie fresh na tayari kwa siku inayo kuja. Wakati wa chai ni zaidi ya kinywaji. Ni wakati wa kuungana na familia na marafiki. Mara nyingi ninapohitaji kupumzika au ninapofanya mkutano na watu huwa napenda kuandaa chai. Ninapoenda chai ya mchuuzi wa asili hasa chai ya rangi au chai ya majani, nilijifunza kutengeneza chai hii kutoka kwa mama yangu. Ambapo huchukua muda wa kuandaa chai kwa uangalifu. Nikijumuisha kuongeza viungo kama tangawizi au limau, wakati wa kuhudumia chai huwa ninawasaidia watu chagua kiasi wanachopenda na hii inaboresha mazungumzo yetu. Ni muhimu kuzingatia ladha na ubora wa vinywaji. Wakati wa chai napenda kuangazia namna gani ninaweza kuboresha afya yangu. Chai ina faida nyingi za kiafya ikiwemo anticidant ambayo inasaidia mwili. Hiyo ninaposherehekea maisha, ninakumbuka kuwa ni vinywaji vya kuhudumia afya yangu. Hii si unywaji tu. Ni muhimu pia kuzingatia mazingira tunayojua. Ninapojitayarisha kwa kahawa au chai kumbuka kuunda mazingira ya raha. Mara nyingi ninaweza naweka muziki wa utulivu ili kunifanya niwe na mtazamo mzuri. Wakati huu nikitafakari, ni wakati wa kufanya maamuzi na kupanga mipango yangu ya kila siku. Hata hivyo sina shaka kwamba kahawa na chai zinaweza kuwa na maana tofauti kwa kila mmoja wetu. Kwa baadhi ya watu hizi ni fursa za kukutana na kujadili mambo muhimu. Wengine wanaweza kuzichukulia kama njia ya kujiweka sawa kabla ya kukabiliwa na changamoto za siku. Inategemea muktadha wa maisha yetu na jinsi tunavyoweza kutumia vinywaji hivi kuwa sehemu ya maisha yetu. Ningeweza kusema kwamba utaratibu wangu wa kahawa na chai ni zaidi ya unywaji. Ni mtindo wa maisha, ni fursa kushiriki, kuungana na kutafakari. Hivyo napenda kufikiria uhusiano na watu wengine na vinywaji hivi ni sehimu muhimu katika kujenga urafiki na kuimarisha uhusiano. Kwa hivyo chai na kahawa ni sehemu muhimu katika maisha yangu. Ni muhimu kujua jinsi vinywaji hivi vinavyotuwezesha kufurahia maisha na kuboresha uhusiano na marafiki wenzetu. Pia kuweza kuungana na marafiki ili ku juliana hali wakati unakunywa vinywaji ni muhimu kwa kutuliza mwili na pia kuweza kuungana na marafiki kwa muda kwa.

Mimi hupenda kupigia picha katika matukio kama harusi, sherehe za siku ya kuzaliwa au sherehe za familia. Picha huchukua nafasi kubwa. Ninaposhiriki katika hafla hizo. Ninapenda kupiga picha ili kuhifadhi kumbukumbu. Mara nyingi ni picha hizo ambazo zinatufanya tukumbuke furaha na janga ya zamani. Picha hizo zinaweza zinaweza zinaweza hazi tafutiki katika nyoyo zetu. Na ni njia nzuri ya kurudisha nyuma na kuangalia safari yetu ya maisha. Picha ni njia nzuri ya kujielezea hatuwezi kusema kila kitu kwa maneno peke. Wakati mwingine picha zinaweza kusema zaidi na kile ambacho tunaweza kuelewa. Kwa mfano, napenda kupiga picha za maisha ya kila siku kama vile mandhari, wanyama na hata chakula ninachokula picha hizo zinanisaidia kueleza hadithi yangu na maoni yangu kwa wengi. Mimi hupenda kupigia picha katika matukio kama harusi, sherehe za siku ya kuzaliwa au sherehe za familia. Piga picha ni njia nyingine ya kufurahia mazingira yetu. Mara nyingi tunachukuaa picha za sehemu zetu za kupumzika kama vile mbuga, baharini au milima. Pigia picha wakati wa matembezi ni njia bora kukumbuka uzuri wa mazingira na faida zinazo picha hizi zinanirejelea najikumbusha umuhimu wa kutunza mazingira yetu. Kila wakati tunapokutana na fursa ya kupiga picha ni muhimu pia kufikiria chaguo zetu jee si lazima kupiga picha mara nyingi. Watu wengine wanajitahidi kupata picha bora na hata kufuata mitindo mbali mbali. Hii inaweza kuwa shinikizo hasa katika zama za mitandao ya kijamii. Napaswa kuwa na wakati wa kupiga picha bila kuwa na shinikizo la kujipatia umaarufu au kujiunganisha na wengine. Sababu nyingine ni kuwa na marafiki na ujuzi wa kupiga picha. Mara nyingi kuna wakati ambao wanajifunza sana. Hii na kutumia vifaa vya kisasa ili kuboresha ubora picha zao. Hivyo ni muhimu kuwa na hamu ya kujifunza mbinu mpya na kujaribu vitu mbali mbali ili kuboresha ujuzi wetu. Muhimu kuelewa kuwa kupiga picha sio tu kuhusu rekodi dakika bali pia ni njia ya kuunda na kifadhi kumbu kumbu. Ni fursa ya kuonesha kuelewa na kuungana na watu wengine. Hivyo, unapiga picha mara ngapi huenda sio muhimu kuhesabu bali muhimu kufurahia mchakato na thamani ya picha. Pia picha ni njia nzuri ya kujieleza hatuwezi kusema kila kitu kwa maneno pekee. Wakati mwingine, picha zinaweza kusaidia ili kutengeneza mahusiano na marafiki na kuweka kumbu kumbu na marafiki na familia. Picha hizi husaidia wakati ambapo unataka kuangalia jinsi unavyoendelea katika yako. Unaweza kutafuta picha za zamani na kuzifurahia kupata mawazo ili kuweza kujiboresha katika maisha ya kila siku.

Mimi binafsi napenda sana rangi ya manjano. Rangi hii inanifurahisha na kumjenga hisia za utulivu na amani. Mara nyingi, manjano inahusishwa na anga na maji. Na kwa kweli, inakuza hisia za uhuru na upendo wa asili. Nafasi ninapojisikia bora kwa sababu ya rangi hii ni sehemu ya mazingira asili. Manjano inaonekana katika maeneo mengi ya maisha yangu ya kila sivu. Kwanza katika mazingira ya nyumba huwa na picha za manjano au hata mavazi ninaovaa mara nyingi yana manjano. Pia napenda kuwaona kuona vitu vya mnjano kama vile mauwa na vinywaji vya manjano na samaki au hii inanifanya kuwa na ufikiria raji wa rangi yangu upendo wa kila siku zaidi ya hayo rangi hii ni nguvu ya tathmini isiyo nzito. Utafiti unaonyesha kuwa manjano inaweza kusaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza umakini kwa kuwa biashara wanatumia rangi hii katika ofisi zao kwa sababu inasaidia kuimarisha mazingira ya kazi. Hivyo, pale ninapofanya kazi au kujifunza mazingira ya rangi hii yanatufanya tuwe na uwezo wa kufikiria kwa uwazi na ubunifu. Aidha rangi hii ni rangi inayohuusishwa na umwagiliaji wa wengi. Kwa mfano, katika mitandao ya kijamii, wanafunzi na wasanii wengi hupenda kutumia rangi hii kuwasilisha akili zao huwa inavutia na inatoa ujumbe nzuri wa kujiamini na ushiriki unawaza rangi hii inaweza kuwa na sehemu ya lugha ya kuwakilisha hisia zetu mtadaoni imradi kuna wadhiri wengi wa rangi nyingine pia watu wengi wanaweza kupenda rangi nyekundu ambayo ina wakilisha nguvu mapenzi na changamfu wakati wa seherehe kama harusi au sherehe za siku kuu rangi nyekundu inakuwa ya kawaida kuwapo inayoleta furaha na sherehe basi ni vyema kujua kuwa rangi zina maana tofauti na zinategemea muktadha. Napenda sehemu kwamba rangi haziwezi kuwa kuchaguliwa kwa sababu ya uzuri wake bali pia kutokano na maana ya hisia wanazo zileta. Rangi ni sehemu ya maisha yetu ambayo inatujenga na kutufanya tushughulike na dunia ya kipekee fursa ya kutafuta kutafakari hii inaeza kutusaidia kutambua jinsi rangi zinavyoweza kuathiri mwelekeano wa watu na dunia na hata jinsi tunavyojieleza katika jamii.

Mimi hupenda kusoma jinsi mifumo ya ekolojia inavyofanya kazi. Kwa mfano, nikijifunza jinsi mimea wanyama na mazingira yanavyohusiana mmoja na mwingine. Kila kiumbe kina nafasi yake katika mzunguko wa maisha. Uelewa huu unaniwezisha kutambua umuhimu wa kuhifadhi aina mbalimbali za wanyama na mimea sayansi ii inanifanya niwajibike zaidi. Tunza mazingira na kuhamasisha wengine kufanya hivyo hivyo. Sayansi ya mazingira inanipa fursa kufikiria kuhusu suluhisho za matatizo yanayohusiana na mazingira. Nikiwa katika masomo yangu, nimejifunza kuhusu mbinu tofauti za kilimo endelevu. Matumizi bora ya rasilimali na nishati mbadala. Hivi ndivyo tunavyoweza kulinda mazingira yenye yetu na kuhamasisha maendeleo endelevu. Kwa mfano matumizi ya nishati ya jua na nguvu za maji ni njia nzuri ya kupunguza utegemezi wetu kwenye mafuta ya kisukuku saidi ya hizo sayansi ya mazingira inahusisha utafiti na furahia sana jaribio na uchunguzi. Miradi ya utafiti au ufuatiliaji wa mazingira ambapo tunafahamu kuwa karibu jinsi mazingira yanavyobadilika hii matatizo ya mahitaji ya mazingira licha ya faida ya zote kuna changamoto pia katika dunia ya sasa wengi wetu hufanya makosa katika kutunza mazingira ni muhimu kubadilisha mitazamo ya watu kuhusu suala hii uhamasishaji ni njia moja ya kubadili mawazo na tabia za watu katika sayansi ya mazingira tunaweza kufunza jamii kuhusu umuhimu na uhifadhi mazingira na jinsi hatari zinaweza kutokea zinaweza kuathiri maisha yetu na vizazi vijavyo kwamba sayansi ya mazingira inakuwa ni somo linalojulikana na kupendwa zaidi katika shule zetu kila mmoja wetu anapaswa kuchukua jukumu katika kutunza sayansi yetu hivyo hivyo tulijifunze si tu kuhusu ulinzi wa mazingira bali pia tunajenga uelevu na ushirikiano kati ya watu kuelewa lengo hii.